Chumba changu ni kikubwa, kina kuta za rangi ya samawati, kitanda changu ni kikubwa na kina godoro kubwa ambayo ni nzuri. Kutoka dirishani mwa chumba changu naweza kuona mazingira, miti, mimea, manyumba na pia maduka. Kitu ambacho kina nipendeza zaidi chumbani mwangu ni maua. Maua ambayo yanaongeza uzuri wa rangi kwenye chumba. Maua haya yanaleta hisia, amani na furaha na mara nyingine harufu yao inapunguza msongo wa mawazo. Pia hufanya chumba kiwe na mazingira mazuri ya kupumzika na kusoma na kuifanya nafasi hiyo kuwa ya kuvutia zaidi kwa wageni au familia.

Mimi ni mtu wakuwahi. Mana huwa na jitahidi kufika mahali kwa wakati na hujisikia vizuri nisipo chelewa. Hii inamaanisha kuwa ni na nidhamu ya muda. Nina dhamini muda wangu na wawengine na ninajua umuhimu wa kufuata ratiba. Pia hunisaidia kuepuka msongo. Kua na uwakika wakufanya kila kitu kwa utulivu na kuonyesha heshima kwa wingine.

Ndiyo, napenda kulima bustani. Kulima bustani kunaleta furaha na amani ya ndani. Ni njiya mzuri ya kuungana na asili, kupanda mimea na maua na pia kupata mboga safi na matunda yenye afya. Zaidi ya hayo, kulima bustani kunaleta faida kama vile afya ya mwili, afya ya akili, lishe bora, ujifunzaji na pia uhifadhi mazingira.

Kwanza ni marafiki wa shule, wakati wakucheka pamoja, kucheza michezo au kubadilishana siri na marafiki wa karibu. Pili ni walimu waliobadilisha maisha, watu ambao waliniinua na kunifundisha kwanjia ya kipeke. Tatu ni matukio ya michezo na mashindano, mashindano ya shule, michezo ya mipira na mashindano ya ujuzi. Mara nyingi ni kumbukumbu za furaha na mshikamano.

Kuenda Mombasa kuogelea, hili lilikua uzoefu wa kushangaza kwani niliogelea kwenye maji safi ya bahari na nikaweza kuona samaki wa rangi korali na hata mimea ya baharini. Ni uzoefu wa kushangaza wa kuungana na asili. Pia niliweza ku kula vyakula vya pwani. Baada ya kuogelea niliweza kufurahia chakula cha baharini kama samaki wa kupaka kamba na pia dagaa. Hii huongeza ladha.

Ningependa kutembea Dubai kwa sababu ni nchi ya kisasa yenye majengo ya kushangaza na burudani nyingi. Kitu nilichosikia kuhusu Dubai ni jengo la juu zaidi dunia ni burj khalifa na maisha ya kifahari ya mjini humo. Ningependa kuona jengo hilo, milima ya mchanga ya jangwa na bustani za kuvutia. Nikifikiria kuhusu safari hiyo nahisi msisimuko, furaha na shauku ya kugundua mambo mapya.

Jambo nalopenda kuhusu ushirika langu ni jinsi linavyo dhamini ushirikiano, ubunifu na kujifunza kila siku. Pia napenda mazingira ya heshima na kusaidiana pamoja na lengo la kusaidia watu kwa kutoa maarifa na suluhisho zinazo rahisisha maisha yao.

Mimi nahimiza ushirikiano katika timu kwa kushirikisha mawazo yangu kwa uwazi, kusikiliza wenzangu kwa makini, kutuoa msaada pale inapohitajika na kuhamasisha kila mmoja kushiriki. Hii inasaidia kufanikisha malengo ya pamoja kwa urahisi na kwa furaha huku tukijenga mazingira ya heshima na ushirikiano wakweli.

Mimi hufanya mazoezi ya mwili ili kupunguza msongo wa mawazo. Mazoezi hayo huchangia kuondoa mkazo, kunifanya nijisikie tulivu na kunisaidia kupanga mawazo yangu vizuri. Pia, kuna nifanya niwe na nguvu za mwili na akili na kuimarisha hisia za furaha na amani ndani yangu.

Mahali pa kihistoria ningependa kutembelea ni Fort Jesus huko Mombasa kwa sababu ni eneo lenye historia kubwa ya Kenya na Afrika mashariki. Ningependa kuona majengo ya kale, kujifunza kuhusu vita na biashara za zamani na kuelewa jinsi watu wa zamani waliishi. Kutembelea mahali hapo, kungenipa maarifa mapya na kunifanya nijivunie historia na urithi wa nchi yangu.

Nyama ninayopenda zaidi ni nyama ya kuku kwa sababu ni tamu. Pia ni rahisi kuandaa na inaweza kupikwa kwa njia nyingi tofauti kama kukaanga, kuchemsha au kuoka. Pia hunipa lishe nzuri na hufurahia sana kama sehemu ya chakula changu cha jioni.

Ndiyo, ninapenda muziki wa jadi kwa sababu unanifundisha kuhusu tamaduni na historia za jamii yetu. Na pia inaleta furaha na mshikamano wakati wakushiriki kwenye sherehe au hafla za jamii. Muziki wa jadi hunifurahisha kupitia mdundo wake wakipeke. Nyimbo zenye maana na uwezo wake wakuunganisha watu pamoja, pia inachangia mimi kuipenda. Kwa hivyo, kila wakati nikisikiliza au kushiriki kwenye muziki wa jadi nahisi furaha, utulivu na fahari ya utamaduni wetu.

Napenda kahawa kwa sababu hunipa nguvu na umakini hasa asubuhi na ninapo hitaji kuongeza bidii kazini. Harufu yake ya kipekee na ladha chanya hunifanya nijisike vizuri na kunywa kikombe cha kahawa ni kama mwanzo mzuri wa siku. Pia kahawa hunifanya niwe na muda wa kutafakari kidogo kuzungumza na marafiki au wenzangu na kufurahia mapumziko madogo katika shughuli za kazi. Kwa hivyo kahawa si tu kinywaji bali ni sehemu ya burudani na kuimarisha moyo na mwili wangu.

Ndiyo, napenda kwenda pwani kwa sababu kunanipa utulivu na furaha. Mawimbi ya bahari, upepo mwanana na mandhari ya kuvutia, hunifanya nijiskie huru na kupunguza mawazo ya kila siku. Pia napenda kuogelea, kutembea ufukweni na kufurahia uzuri wa asili unaopatikana pwani.

Chumba changu cha kulala ni kikubwa, kinakuta za rangi ya samawati. Kitanda changu pia ni kikubwa ambacho kina godoro nyepesi ambayo ni nzuri sana wakati wa kulala. Nikiwa dirishani mwa chumba changu naweza kuona mazingira mimea ambayo imepandwa, naweza kuona pia nyumba kama vile maduka, naweza kuona mimea ambayo watu wamepanda, na kitu ambacho kinanipendeza zaidi katika chumba changu ni maua ambayo yamewekwa ili kuirembesha.

Ninapohusika na wasilisho najihisi mwenye msisimuko kidogo lakini pia mimi hujiamini. Huwa ninajitahidi kujiandaa vizuri ili kueleza mawazo yangu kwa uwazi. Baada ya kuanza kuzungumza nahisi utulivu na furaha kwa sababu napenda kuwashirikisha wengine kwa kile ninachokijua.

Ili kujikinga na jua kali, mimi huvaa kofia na nguo zinazofunika mwili kutumia krimu ya kujikinga na jua kama vile sunscreen inayokinga uso kutokana na jua kali na kuepuka kukaa juani kwa muda mrefu hasa wakati wa jua kali. Pia mimi hunywa maji ya kutosha ili kuzuia upungufu wa maji mwilini na kulinda afya yangu.

Ninapenda upepo wa asili kuliko AC kwa sababu hunipea hewa safi na baridi ya kawaida inayotuliza mwili na akili. Upepo hunifanya nijiskie huru, mtulivu na karibu zaidi na mazingira ya asili. Tofauti na AC ambayo wakati mwingine hunipa baridi kali au kelele.

Mimi huenda maktabani mara nne kwa wiki. Hii ni kwa sababu ninapenda kusoma, kuchunguza vitabu na kupata maarifa na taarifa muhimu za kujifunza. Ziara hizi zinanisaidia kuongeza maarifa yangu kuboresha ujuzi wangu wa kusoma na kuandika na pia kunifanya nijisikie tayari kwa masomo na shughuli za kila siku.

Mimi hupenda kuandika kwa kompyuta kwa sababu ni rahisi, haraka na huniraisishia kuhifadhi na kuhariri maandiko yangu. Kompyuta pia inafanya kazi yangu kuwa safi yenye mpangilio na inaniwezesha kushirikisha maandiko yangu kwa wengine kwa urahisi zaidi.

Napenda chakula chenye lada na viungo vya kipeke kwa sababu hunipa msisimuko wa ladha. Hunifanya nijisikie njaa ya furaha na hufanya kila chakula kuwa cha kipekee na cha kukumbukwa. Ladha hii pia unifurahisha nikila na familia au marafiki na kunifanya nifurahie chakula zaidi.

Mimi hulinda faragha yangu mtandaoni, kwa kuwa makini na taarifa ninazoshiriki, kutumia mila salama, kueka mipangilio ya faragha kwenye mtandao ya kijamii na kuepuka kubofya viungo visivyo salama. Pia nahakikisha kushiriki taarifa binafsi tu pale inapohitajika na kuepuka kujumuika na watu usiowajua mtandaoni.

Kinachofanya nifurahi sana ni kutembea nchi tofauti kwa sababu kunanipa nafasi ya kuona tamaduni mpya, mandhari ya kipekee na kujaribu vyakula mbalimbali. Safari hizi za nchi tofauti hunipa msisimko, furaha na kumbukumbu zisizosahaulika. Huku nikijifunza mambo mapya kuhusu watu na maisha kwa jumla.

Mimi husaidia jamii yangu, kwa kushiriki katika shughuli za kijamii, kutoa msaada pale inapohitajika na kushirikiana na wengine kufanikisha miradi ya maendeleo. Pia nahimiza mshikamano kwa kuheshimu watu, kushirikiana kwa amani na kuchangia mawazo au juhudi zisizosaidia jamii kwa ubora.

Tukio muhimu kabisa katika maisha yangu ni pale ambapo niliweza kumaliza masomo yangu. Hii ni kwa sababu ilinionyesha kuwa juhudi na uvumulivu wangu umeleta mafanikio. Tukio hilo lilinipa furaha kubwa kujiamini na kunifanya nione mwanga wa maisha ya badaye na malengo yangu.

Napenda rangi ya samawati kwenye chumba changu kwa sababu inaleta utulivu na amani. Rangi hii hunifanya nijisike tulivu na pia inazingatia vizuri vile nataka chumba changu kikae. Inafaa vizuri na pambio mengine ya chumba. Ikifanya chumba kwa pahali pazuri pakupumzika na kulala.

Mama na baba yangu ndiyo walionifundisha mambo muhimu kama vile heshima kwa watu wengine, umuhimu wa kujitahidi shuleni na jinsi ya kufanya maamuzi sahihi. Pia walinifundisha maadili ya uaminifu kushirikiana na familia na jamii na kuthamini elimu. Jambo lililonisaidia kuwa mtu mzuri na mwenye mafanikio katika maisha yangu.

Malengo yangu ya kazi ni kufikia mafanikio ya kitaaluma kwa kutumia uzuri na maarifa niliyojifunza, kuchangia kwa ufanisi kwenye timu na kuendeleza ubunifu katika kila kazi ninayofanya. Pia nataka kufika nafasi ambapo ninaweza kuongeza miradi muhimu kusaidia wengine kujifunza na kuwa na ushawishi chanya katika kazi yangu na jamii kwa ujumla.

Jukumu nalopenda zaidi kazini ni kushirikiana na wenzangu kwenye miradi muhimu kwa sababu linanipa nafasi ya kutumia ujuzi wangu, kushirikisha mawazo na kuona matokeo ya kazi yangu kwa haraka. Pia linanifurahisha kuona timu ikifanikiwa kutokana na jitihada zetu pamoja.

Mimi ninapokabiliana na mgogoro na mtu hufanya jitihada ya kusikiliza kwa makini, kuelewa upande wa pili na kuzungumza kwa utulivu. Pia ninajitahidi kuepuka hasira, kufikiria suluhisho la amani na kushirikiana kupata suluhisho ambalo lina faida kwa pande zote. Njia hii husaidia kutatua mgogoro bila kuharibu uhusiano na kuhifadhi heshima kati yangu na mtu mwingine ambaye nina mgogoro naye.

Ndiyo, nimewahi safiri kwa ndege na ilikuwa uzoefu wa kusisimua sana. Hii ilikuwa kutoka Nairobi hadi mji wa Mombasa kuenda kuona bahari India. Nilifurahia kuona anga la juu, mandhari ya mji na mlima kutoka juu na hisia ya kuzunguka duniani kwa haraka. Safari hiyo ilinipa kumbukumbu nzuri na furaha isiyo ya kawaida.

Mimi huandaa ripoti za kazi kwa kukusanya taarifa muhimu kwanza, kupanga maelezo kwa mpangilio unayoeleweka na kuandika kwa uwazi na kwa kifupi. Baada ya hapo, hufanya ukaguzi, wa tahajia, sarufi na mtindo wa maandiko ili kuhakikisha ripoti inasomeka vizuri na kueleweka na kila anayesoma. Pia mara nyingine napongeza michoro, jedwali au grafu ili kufanikisha kuelewa maelezo kwa urahisi zaidi.